Wakati wa jua kali, napenda kufanya mambo yanayonisaidia kujilinda kiafya, kupumzika akili na pia kufurahia mazingira bila kuchoka sana. Kwanza kabisa napenda kuta kufuata kivuli, au kukaa sehemu yenye hewa ya kutosha chini ya kivuli. Jua kali inaweza kuchosha mwili haraka. Hivyo kuwa mahali penye upepo mwanana, au chini ya mti hunipa, utulivu na hunifanya nijisikie kuwa nipo salama zaidi. Kama niko ndani ya nyumba, napenda kufungua madirishahili kuruhusu hewa safi iweze kuingia, au kutumia feni kupunguza joto. Pili, wakati wa jua, kali napenda kunywa maji mengi au vinywaji baridi, visivyokuwa na sukari nyingi. Kama maji ya kawaida maji ya limau, au juisi ya matunda ya asili. Hi hunisaidia kuzuia upungufu wa maji mwilini na kunifanya nijisike mwenye nguvu. Mara mingi pia napendelea kula vyakula vyepesi kama matunda, tiki tiki, maji maji, machungwa, embe kwa sababu vinaburudisha na vya kwa sababu joto linaeza kuchosha sana. Nne kama ni lazima kutoka nje wakati wa jua kali napenda kufvaa mavazi mepesi yenye rangi nyepesi kama nyeupe au kirimu na yanayopitisha hewa. Pia kuvaa kofia hau kutumia, mwavuli hunisaidia kujikinga na miale ya moja kwa moja ya jua. Hii ni muhimu sana hili kuepuka matatizo kama maumivu ya kichwa kizunguzungu, au hata heat exhaustion. Mwisho, jua kali pia hunikumbusha, kujipenda na kujitunza. Hunifanya ni punguze, haraka ya maisha, nijipe muda kupumzika na kusikiza mwili wangu. Badala kujilazimisha kufanya kila kitu, napenda kupanga ratiba yangu ili kazi nzito. Nifanye asubui mapema au jioni jua limepungua. Ili niweze kupumzika na kupata wakati ninapofanya kazi si wakati ambao jua liko limewaka sana. Napenda kufanya kazi wakati kumetulia.

Kwanza kabisa programu ninayotumia sana kila siku ni Whatsapp. Hii ni kwa sababu ni rahisi natumia data kidogo na watu wengi ninaojiunganisha nao wako humo. Kupitia Whatsapp nawasiliana na familia, marafiki wenzangu wa kazi au masomo. Hata vikundi mbalimbali vya kijamii. Napenda sana kipengele cha vikundi. Kwa sababu hunisaidia kushiriki taarifa muhimu, kujadili mada mbalimbali na kupata habari kwa haraka. Pia hutumia kutuma sauti, picha na hata vyeti, sana sana linalo. Jambo linalonirahishia. Sana mawasiliano ya kila siku. Kila siku ningependa kusema natumia programu mbalimbali kulingana na mahitaji tofauti ya maisha kama mawasiliano, elimu, burudani, kupata ajira na kupanga mambo ya kila siku. Programu ingine ninayopenda kutumia mara kwa mara ni Facebook. Hii inatumika zaidi kwa kupata habari, kufuatilia kinachoendelea duniani na kuunganishwa na watu wa zamani kama marafiki wa shule au ndugu wa mbalimbali. Kupitia Facebook naweza pata taarifa kuhusu afya, elimu na mada, ajira na hata matangazo ya fursa mbalimbali. Pia kuna kurasa na makundi yanayojadili mada za kitaalamu na kijamii ambazo huniongezea maarifa na kunifanya niwe na uelewa mapema, mpana zaidi wa mambo yanayoendelea. Tatu, napenda kutumia YouTube. Kila siku au karibu kila siku. Hii programu muhimu sana kwa kujifunza na kujiburudisha naweza kuangalia video za elimu kwa maineo ya masomo na kujifunza pia na mafunzo ya ujuzi mpya hata mihadhara ya afya na maendeleo binafsi. Wakati huo huo, YouTube hunipa burudani kupata kupitia muziki, filamu fupi, vichekesho na vipindi vya mahojiano. Napenda YouTube kwa sababu huniruhusu kujifunza kwa kuona na kusikiliza jambo linalofanya maarifa yadumu zaidi akilini. Programu ingine ni Google na Google huweza kunisaidia katika mambo mi barua kwa mtoto nataka. Pia inaweza kunisaidia kunipa mwelekeo wa eneo maeneo mbalimbali. Kama nataka kuweza kujua mahali naenda ama mahali nafaa kuenda. Pia inaweza kunipea taarifa yote ama ujuzi wote kuhusu kitu yoyote nataka. So programu hii hunifanya niwe na mpangilio mzuri wa siku yangu na kunisaidia kwa kuokoa muda. Kwa upande wa burudani na mapumziko, napenda kutumia TikTok au Instagram. Program hizi hunipa maudhui mafupi yanayonibrudisha, kunichekesha au kunipa motisha. Wakati mwingine napata video za ushauri wa maisha, afya, akili au hata ujasiriamali. Jambo linalonifanya nisitumie tu kwa kupoteza muda bali pia kwa kujifunza mambo mapya. Pia natumia programu ya muziki ya Spotify na Boomplay hasaa ninapokuwa nasafiri nikifanya kazi au ninapotaka kupumzika, muziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza umakini na kubadilisha hali ya moyo kulingana ninachohitaji na kwa wakati huo.

Kumbu kumbu za utotoni nazo zilikuwa, zilifanya maisha yawe rahisi, safi na yasio na mizigo mingi ya mawazo. Katika kumbu kumbu hizi, watu waliokuwepo walikuwa na nafasi kubwa sana katika kufanya maisha yaonekane ya furaha. Wazazi au walezi wangu walikuwa kiini cha kumbu kumbu hizo walikuwepo kwa namna ya sauti ya upole mkono wa kushika kiogopa au macho ya kuangalia kwa matumaini kumbu kumbu nzuri utokana ieze kufanya hizi kumbu kumbu ziwe nzuri kumbu kumbu zenye naongelea ni kama gani. Ya kwanza kueza kucheza na watoto wenzangu wakati wa likizo. Ilifurahia sana kueza kucheza na watoto wenzangu wakati wa likizo. Tungeenda, tucheze, tupande mti, tucheze, michezo mbali mbali. Hii ilieza kunipea kumbu, hii na nipeanga kumbu kumbu mzuri sana. Kumbu ingine ni kusafiri na familia kuenda mombasa. Hiyo ni kumbu kumbu ambayo napenda na dhamini sana ilieza kunisaidia. Kumbu kumbu ingine ni kuweza kutembelea mbuga ya wanyama wakati ni kuwa mdogo na wazazi wangu hii ni kumbu kumbu ambao naipenda na inakaa sana moyoni mwangu nikiikumbuka hiyo siku huwa najawa sana na furaha maanake tulienda, tuka angalia wanyama, tuka kula, tuka toka hapo, tuka panda gari tukaeza kurudi nyumbani hiyo ndio baadhi ya kumbu kumbu ambazo zinaeza kunifanya kinachofanya hizi kumbu kumbu ziwe maalum ni kwamba nilikuwa na dadangu pia katika kumbu kumbu hizi so kila wakati nikikumbuka zina ni furahisha.

Napotaka kustarehe huwa nachagua mambo yanoyo, nisaidia kupumzika akili, kuondoa msongo wa mawazo na kurudisha utulivu wa ndani. Kustarehe kwangu si lazima kuwe na kelele au mambo makubwa. Mara nyingi ni vitu vidogo vinavyonifanya nijisikie nipo sawa na mimi mwenyewe. Kwanza kabisa napenda kukaa kimya kwa muda baada ya siku wenye shughuli nyingi, kukaa mahali patulivu naweza kuzima simu au kuiweka mbali kidogo. Kisha nipumuwe taratibu kimya na unisaidia kusikiliza mawazo yangu na kuyapa upya hata dakika kumi na tano za kimya huweza kunibadilisha kabisa hali ya moyo. Napenda kusikiliza muziki laini muziki mwanafasi kubwa sana katika maisha yangu ya kustarehe. Nikiweka nyimbo za polepole za kutuliza na hau hata ala ujisikia kama mzigo unaondoka taratibu. Muziki unisaidia kubadilisha hisia hasa nikiwa nimechoka au nimelemewa na mawazo. Wakati mwingine napenda kusoma au kuangalia kitu kinacho, niburudisha bila kunichosha. Inaweza kuwa kitabu, hadithi fupi, makala. Makala yenye kuvutia au filamu isio na presha mingi. Napenda maudhui yanayonifanya ni tafakari hau kutabasamu, si yale yanayonifanya ni fikirie matatizo zaidi. Kustarehe kwangu pia kunaweza kuwa kuzembea kidogo, hasa jioni au asubuhi mapema. Kuzembea bila haraka, nikitazama mazingira, nikisikiza sauti za asili, unisaidia kuunganisha mwili na akili hii ni aina ya mapumziko ambayo hunifanya nijisikie nimerudi kwangu. Ta jambo lingine napenda ni kuwasiliana na mtu niliyemzoea wakati mwingine kuzungumza na rafiki au mtu wa familia na kwa mazungumzo mepesi bila malalamiko au presha ni njia nzuri sana ya kustarehe. Kichoko kidogo au kusimulia mambo ya kawaida huondoa mzigo mkubwa moyoni. Pia napenda kujipa ruhusa ya kupumzika bila kujilaumu sitaki kustarehe nikiwa na hatia kwamba ningekuwa nafanya kitu ingine. Inaweza kuwa kitabu, hadithi fupi, makala. Na uzalishaji bora na kwamba na kupumzika si kuwa ni uvivu. Kupumzika na kustarehe ni kuweza kupea mwili. Kuweza kupumzika hili unapoenda kufanya jambo lingine niwe nilifanye katika udi na uvumba. Kwa ujumla napostarehe nachagua mambo yanayonipo utulivu furaha kidogo. Na kujiunganisha na nafisi yangu. Kila mtu ana njia yake ya kustarehe. Lakini kwangu ndio njia ambazo natumia kustarehe.

Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha muziki. Ingawa sii mtaalamu mkubwa. Mapenzi yangu kwa vyombo vya muziki yanatokana zaidi na hisia na utulivu, naupata kuliko, humairifu na wa kiufundi. Muziki kwangu ni lugha ya ndani. Njia ya kujieleza pale maneno yanaposhindwa. Kwanza kabisa, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu enye mawazo mengi au shughuli mzito. Kushika chombo cha muziki na kuanza kupiga midundo laini hunisaidia kuashilia msongo wa mawazo. Hata nikicheza vibaya kidogo, mchakato wenyewe hunipa. Napenda kupiga chombo cha muziki, kwa sababu hunifanya nijisikie uhuru kukihisia. Kuna nyakati ambazo, hisia zinakuwa nzito. Furaha uzuni au mawazo mingi, kupiga kupiga chombo hicho, hunifanya nafasi ya kuwaashilia hisia hizo bila kungoa midundo na sauti zinakuwa kwa sauti ya moyo wangu, chombo ambacho cha muziki napenda sana kukipiga ni ni giita, giita huwa inanisaidia sana naipenda, giita yangu ya kwanza nilieza kupewa na baba yangu kama zawadi, nikiwa miaka ishirini, tangu hiyo siku nikaanza polepole kujifunza hadi saaizi nikaeza kuipenda na kuifurahia zaidi, kupiga gitaa hunipa furaha ya ubunifu, napenda kujaribu midundo tofauti, kucheza taratibu au kwa nguvu, wakati mwingine kuunda mdundo wangu mwenyewe. Hata hivyo si kamili, sio ya kuunda kitu kwa mkono yangu, mwenye unipa kukurithika. Hata hivyo, si kila siku napata muda wakupiga muziki, kuna nyakati ratibu inakuwa ngumu, lakini napopata nafasi kujaribu kuitumia mzuri. Si lazima nipige kwa muda mrefu, hata dakika chache zinatosha kunibadilisha hali ya moyo. Sana sana mimi hupiga gitaa wikendi ama jioni masaa ya jioni, lakini sana sana mimi hujipata kwamba napiga chombo gitaa wikendi pamoja na marafiki zangu, huwa tunaeza kupatana kama masaa manne ama matatu. Kwe tunaanza kucheza hiyo gitaa, kila mtu ana chombo chake ambacho anacheza, lakini mimi kwangu ni chombo cha gitaa, tunacheza kila mtu chombo chake tunaeza kupeana mawaidha na mawazo mpya mpya kulingana na muziki, hizo ni baadhi ya vitu ambazo mimi upenda ama husikia napocheza chombo cha muziki.